Kama nimejiandaaa vizuri na najua nini natakiwa kuwasilisha, basi nitakuwa najisikia vizuri. Cha msingi kwenye wasilisho, ninatakiwa niwe tayari najisikia vizuri na tayari nimejiandaa cha kutosha kuhusiana na mada ambayo inanitaji mimi kuwasilisha. Kwa hiyo kama ni hivyo, wasilisho langu, litakuwa halina shida, litakweenda vizuri sana na nitajisikia vizuri pia.

Wafanya kazi wapya tunawakaribisha kwa kuwaambia karibuni sana kazini, kuwapa maelekeza yote ya kazi inavyotakiwa kufanyika na wakisha jua jinsi kazi inatakiwa kufanyika. Basi tunawafanya tafrija fupi. Tukiwafanyia tafrija fupi, tunafurahi nao pamoja. Wanatambulishana, wanajuana na wafanya kazi wenzao. Wote wanakuwa wanafahamiana. Huyu anafanya kazi gani, huyu anafanya kazi gani? Nikipata changamoto hii naenda kwa nani nikipata changa moto hii naenda kwa nani, lakini pia jambo hili likinisibu naeza kumuuliza nani kabla sijamuliza bosi wangu mfanya kazi mwenzangu anaweza kunisaidia basi na kuhakikisha kwamba anakuwa vizuri kwenye mazingira ya kazi.

Mimi napendelea sana majira ya masika kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda wakati wa baridi. Na wakati huo unakuwaga mara nyingi kipindi cha masika. Mvuwa zinaponyesha masika ile baasi hali ya hewa inakua ya baridi na mimi ndiyo hali ya hewa ninayoipenda. Na masika pia tunakuwaga na misimu ya maembe napenda matunda. Kwa hiyo maembe kipindi hicho cha masika ndo kipindi ambacho maembe yanatoka meengi. Yanakuwa matamu kwelikweli na mimi nafuraia. Pia kipindi hicho tunajishugulisha na ukulima. Tunaeza tukapanda maindi. Tukalima mvua za masika zikinyesha. Mazao yetu yanaendelea vizuri. Tunaeza tukavuna mazao vizuri. Tukapata chakula. Pia tukapata mengine ya kuuza. Kwa hiyo masika ndo kipindi ambacho nakipenda. Kwa sababu ya ali ya hewa yake ya baridi. Kwa sababu ya matunda. Pia nakumbuka nilivyokuwa mdogo. Nilikuwa napenda sana mvua ikinyesha. Kwa ivo kipindi cha masika nilikuwa nafurahi kwelikweli.

Wazo zuri kwa siku ya leo ninalo ni kufanya tafrija. Kwa sababu leo ni siku ya mwisho ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Tunahitamu kesho mwaka elfu mbili ishirini na sita. Kwa kufikia usiku wa saa sita tunakuwa tumebadilisha mwaka. Kwa hiyo mimi na familia yangu tunakaa pamoja. Tunasubiri saa sita mkesha. Tunafanya tafrija fupi. Tunafurahi. Tunapeana pongezi. Tunamshukuru mwenyezi mungu kwa kutufikisha salama mwaka mpya. Hilo ndo wazo zuri kwa siku ya leo.

Kukamilisha kazi kwa wakati, naweka mipango, naweka mipango. Najua kabisa kazi gani, nataka niifanye, najipa muda. Kwamba kazi hii, natakua niifanye, ndani ya siku hizi, au ndani ya masaahaya. Nikisha jua, nazivunja-vunja kwa vipengele, najipa vipengele vidogo-vidogo. Kama hiki ndio nitaanza nacho, hiki ndio kitafuata, h alafu nitamalizia na hiki. Kwa kufanya hivo, inakua rahisi, kufuatilia mtiririko huo na kazi yangu inaenda kukamilika bila mimi kusikia uchovu wowote.

Napenda mtaa wangu kwa sababu umetulia. Umetulia kweliweli. Mtaa wangu hauna fujo. Mtaa wangu hauna kelele. Naweza nikakaa nyumbani. Nikafanya shughuli zangu bila kubugudhiwa na kelelezo zote za kutokea mtaa wangu. Mtaa wangu una utulivu. Naweza nikafanya meditation kwenye mtaa wangu bila kupata usumbufu wowote. Kwa hiyo mtaani kwangu napenda utulivu wake. Lakini pia napenda majirani wale hunizunguka. Nimezungukwa na majirani wazuri sana, wakarimu wanaupendo watu wanaojali wasipukuona siku moja siku ya pili watakupigia kukuuliza upo kama umetoka mbona ujaaga kwa hiyo kunaupendo mwingi, mwingi sana mtaani kwangu, ndichokina chonifanya, naupenda mtaa.

Ndoto yangu kubwa mimi ni kuwa trader kuweza kutredi kwenye masoko ya fedha. Uweza kubadilisha na fedha vizuri kabisa niweze kujua nini natakwa kufanya. Kwa muda gani fedha gani imeshuka thamani ninunue, fedha gani imepanda samani wakati gani ni huuze. Iyo ndoto ndoto yangu kubwa na wei tamani na naifanya kazi. Kila inapoitwa leo kufikia pale napata manikufiki.

Napendelea kuvaa kofia sana, sana, sana. Kwa sababu ninapo kaa, jijini ninalo kaa, lina kuwa na jua kali mara nyingi. Kwani nikivaa kofia, inanikinga na jua, pia jua linipigi usoni, lakini pia kwa ajili ya muonekano. Nanikivaa kofia napendeza zaidi na ongeza nakshi kwenye mavazi yangu. Kama nimevaa rangi flani juu, rangi flani ya kiatu naeza nikaifananisha na rangi ya kofia yangu naonekana nadhifu zaidi. Ndiyo, napendelea kuvaa kofia.

Kitu cha thamani ninachohifadhi ni fedha, napenda kutunza fedha kwa sababu majira huwaga hayatabiriki. Na pia kuna wakati unaeza kujikuta una mahitaji na hauna fedha kwa hiyo hilo ulilohifadhi inaweza kukusaidia. Ndiyo nahifadhi fedha, napenda kufanya hivyo kwa ajili ya matumizi yangu ya badae. Lakini pia nahifadhi dhahabu kwa sababu dhahabu inaongezeka thamani kila siku. Kwa hiyo ndiyo kwenye hifadhi yangu nahifadhi na dhahabu huko kwenye mabenki. Ili kuweza kupata return nzuri badae. Nahifadhi fedha nahifadhi dhahabu.

Mimi ni mvulana, kwa hiyo, napendelea suruali, siwezi kupendelea sketi, kwa sababu hilo ni vazi la kischana. Napenda kuvaa suruali, suruali ndiyo vazi la kwetu sisi wanaume, na naonekana nadhifu napovaa suruali, kuvaa sketi, hata jamii inayo kuzunguka, itahisi umechanganyikiwa, sababu mwanaume huwezi kuvaa sketi, wanaume uwezi kuvaa sketi.

Nampenda sana Joeli. Nanauka kwa sababu anaandika vitabu vyake kwenye lugha nyepesi na vitu ambavyo mtu ukisoma unaweza kuelewa. Lakini maudhui vitabu vyake ni mazito kwelikweli na yanafundisha vitu vya msingi. Sana sana vitabu viyake kama Nidhamu ya fedha, hicho kitabu ni kizuri sana ukieza kukisoma. Kinakuelekeza kabisa kwamba fedha inatakiwa kwenendewa vipi wapi ui uieke vipi wapi usiiweke. Kipi utumie nacho. Kipi usitumie asilimia ngape uhifadhi. Asilimia ngapi utumie kutokana na kipato chako. Kwa hiyo Nampenda Joeli. Nanauka kwa sababu anaelekeza vizuri sana kwenye vitabu vyake.

Kwa wiki nafua nguo zangu mara moja siku ya jumamosi ni siku ambayo nimeitenga kwa ajili ya kufanya usafi. Kwa nafanya usafi wa ndani kwangu nikimaliza nafua na nguo zangu pia nafanya usafi wa mwili kama kukata kucha, kukata nywele vizuri. Kuona nguo zangu nazifua siku hiyo kwa kuwa wiki nzima unakuta nimevaa nguo, tofauti tofauti kwa jumamosi siku ambayo niko nyumbani ni siku nzuri zaidi. Nazifua vizuri, nazianika nahakikisha zimepigwa na jua vizuri kisha nazitoa, nazipiga pasi, naziweka vizuri kwa ajili tena ya kuzivaa wiki lijao.

Mimi ni mtu wa usiku, sio mtu wa kuamka mapema sana, lakini pia naweza nikachelewa kulala sana, ilimradi tu kazi zangu zote ziishe. Kwa hiyo kuliko kuamka mapema, ni bora nimalize kazi zangu usiku wowote, naweza nikakaa macho mpaka saa tisa usiku, ili nikilala, nilale mda naotaka kuamka saa kumi na moja. Naweza ikinilazimu. Lakini sio kitu nachopendelea. Napendelea kufanya kazi zangu wakati wa usiku. Kwa sababu usiku kumetulia. Na kuna kelele akili yangu imekuwa imekuwa tulifu. Siskii chochote. Naweza kuwaza mambo yangu kwa ufasaha. Kufanya kazi zangu vizuri. Vizuri kabisa.

Masomo mimi nilishamaliza, nilisoma shahada ya uakiolojia kwa hiyo masomo nilishamaliza. Kwa sasa nafanya kazi, lakini kazi ninayoifanya, sio ile ambayo nilienda kuisomea shahada yangu, haijaweza kunisaidia katika soko la kazi. Kwa sasa hivi, nimejiajiri mwenyewe, naeza kutredi katika masoko ya kimataifa. Nauza, na kununua feza. Na nilipotoana na kazi hiyo, huko mitandaoni, nikaona ni nzuri, vijana wanajiajiri, ukishasoma, ukielewa unaweza kujipatia kipato halali kuona mimi nikaanza kusoma, nikaanza kujifunza, nikaelewa. Kitu kilichonifanya, nipende kazi hii, ni file ambavyo niliona ina uhuru, ina uhuru wa kifeza, ina uhuru wa sehemu, unaweza kuifanya sehemu yoyote ina uhuru wakati wowote naeza kufanya kazi kwa sababu soko la fedha liko wazi mda mwingi changamoto ninayoipata ni vile tu maarifa bado yajawa mengi nchini kwangu kwa hiyo watu wengi wanaisi ni utapeli wa mtandaoni lakini hapana ni kazi ambayo unaweza ukaifanya ukajipatia kipato kabisa kitu ambacho ningependa kubadilisha katika kazi yangu ni kufamisha tu wanajami wangu kwamba jamani hii kazi ni nzuri. Iko hivi na hivi, huu sio utapeli wa mtandaoni. Unahitaji maarifa, ukiyajua hayo maarifa unaweza ukaifanya kazi hii vizuri kabisa. Na ukajipatia kipato halali kabisa.